Unavyolea nywele zako mara ngapi. Swali hii mimi sana sana napenda kunyoa nywele mara moja kwa wiki. Na hii inatokana na sababu nywele yangu inamea kwa haraka sana. Mtindo ambao ni kiwacha kunyowa nywele mara moja kwa wiki. Nywele huo utakuwa mwingi sana na sitaweza kuistahimili. Kwa hivyo ikifika wiki baada ya kila wiki mimi naweza kuenda katika kinyozi na mueleza jinsi ya kuni nyoa kisha na punguza nywele ili isije ikanizidi. Kwa hivyo ni maramoja kwa wiki.

Kumekuwa na mandhari nyingi mzuri ambayo nimeeza kuyahona. Mojawo ikiwa mandhari ya nikiwa angani katika chombo cha usafiri yani ndege. Ukiweza kutazama inje dirisha mandhari ya kukua juu ya mawingu. Iwapo juu walipo ama limechomoza ama limezama utapata mandhari ile inahutia zaidi. Ndege pia linapotaka kutua ukiwa karibu na mji na ni wakati wa usiku, utapata muangaza ule, unavyo mulika, mandari hii yanavutia sana. Na ata ukiwa karibu na bahari ya maziwa ama ata nchikavu, utapata mandari hile ya navutia pia. Nimekuwa pwani mwa kenya na pale pwani utapata ziwa ama lile ziwa likopali samahani. Si ziwa, bali ni bahari, bahari ambao linaitwa India, bahari India. Bahari hii inatumika vizuri sana kwa mambo ya kitalii, unapata watalii wanakuja pale nchini na wanaweza kutizama bahari lile. Kwa hivyo ukienda pale na uangalie ziwa bahari lile, utapata ina mandhari mzuri sana. Ziwa nimetembelea ziwa Nakuru, nimetembelea ziwa Naivasha, ziwa Bogoria, ziwa Victoria na maziwa haya yote pia ya na manthari mzuri. Nakumbuka nikiwa ziwa Victoria eneo la homabay pale kuna manthari mzuri unapotazama lile ziwa sana sana wakati wa asubuhi.

Unashugulikia wateja vipi. Wateja ni nao usiana nao sana sana ni mambo ya kisanii na wateja hawa jambo la kwanza ni kueza kuelewa wanaitaji burudani ama kuona hafla ama tukio la usanii ambalo linakaa vipi. Kwa hivyo naweza kuchukua haya yote, kurudi kwa timu yangu na ku akikisha kwamba yale wateja wanataka ndiyo tutaweza kuwa pelekea ama kueza kuwa onyesha katika maonyesho yetu. Kwa hivyo, jambo la kwaza nasikiliza wateja kuchukua maitaji yao ilikuweza kuhakikisha, hayo ndio ninaatimiza. Baada ya maonyesho pia naweza kuchukua maoni ya wateja na ni binu gani tunaweza tumia kama kikundi kueza kuhakikisha maonyesho yetu yana jiendeleza na yana zidi kukua ya hadhi ya juu kilamara. Kwa hivyo haya marejeo nikieza kuchukua maoni yao baada ya maunyesho pia yanaeza kusaidia sana kama kikundi ila pia inafanya wateja wanahisi kuamba maoni yao yanamuhimu katika ujenzi wa sanaa yetu.